Rangi ambayo inanipendeza ni rangi nyeupe. Rangi nyeupe naipenda kwa sababu hunionyesha usafi na pia inafanya nyumba iwe kubwa. Rangi nyeupe ni rangi pia ambayo ukipaka unaona nyumba ina mwonekano mzuri na inaficha makosa wakati kunakosa kwenye ukuta. Kupenda pia kununua vitu vya rangi nyeupe kama vile taulo za jikoni na pia taulo za kuogea. Rangi nyeupe inaonyesha haraka uchafu na hivo inakufanya usitumie kitu kwa siku nyingi.

Lengo la muda mrefu ambalo ninalo kazini ni kufungua matawi matano miaka tano itakayo kuja. Lengo lingine ni kuwa na mbinu mpya za kiteknolojia ambazo nitawekeza huko kazini ambazo zitasaidia kuleta wateja wapya na pia kufikia wateja wa nchi zingine. Lengo lingine ambalo ni refu ni ngetaka kutuma vitu ambavyo navyo uza kwa inchi nyingine ambazo haziko kwenye kontinenti ya Afrika. Lengo mengine marefu pia ni kupata faida juu ya milioni kwa kila mwezi kwa miaka tano itakayo kuja.

Mtu ambaye alinifunza jambo muhimu ni dada yangu Teresa. Dada huyo alinifunza kwamba niwe najizoesha kutenda wema. Wakati unapo utenda wema ni kama kuekeza pesa kwenye benki. Wema huo unao utenda utawahi siku moja wakati unahitaji kutowa kwenye benki. Kwa hivyo mimi najifundisha kutenda wema kwa sababu ya kesho.

La, sijawahi kufanya yoga. Mimi huenda mazoezi ya kawaida kwenye gym lakini sijawahi kufanya yoga. Yoga kuwa na mwonekano ambao ni wa polepole ambao mwili wangu haupendi. Mimi hupenda mazoezi ya kufanya au kutia bidii kama vile kutembea kilomita kadhaa na pia kukimbia. Kwa hivo yoga ni jambo jipya kwangu na ningependela siku moja kujaribu wakati mwili wangu utakua sawa.

Nataka kufikia lengo la kumbuni njia ambazo zinaweza kuniletea wateja wapya. Mbinu sana sana za kiteknolojia ambazo zipo kwa sasa na pia mbinu mpya sitakazo tokea. Natamani kuwa na timu kubwa ambayo haina aibu kuenda kwenye mtandao kutafta wateja wengine ama wateja wa kitambo tulio nao. Nachamani sana kuingia kwenye teknolojia na kwenye maprogramu ambazo, wateja wangu wapo na kuwauzia na ili kufikia watu wote duniani au huku Afrika.

Dio, mmewahi kulima. Wakati wamasika, ama wakati wa mvua nyingi, mimi hupata kulima mbegu, ambazo mimi upenda kulima. Wakati huu wa masika mimi hupanda mahindi na maharagwe. Na hata pia mboga. Kwa hivo, wakati huo, mimi hutayarisha shamba langu kwa kulima, na kisha, naweka mtaro ya kueka mbegu. Baada ya kueka mitaro, mimi hufunika na kueka mbolea na kuongoja, siku kathaa, mbapo sisi huenda shambani tena kulima ili kupalilia na kutoa magugu yaliomea kwenye hizo mbegu zangu. Kulima ni mzuri kwa sababu, inakuondolea msongo wa mawazo na pia, ni zoezi ya kipekee wakati unapolima inakusaidia upunguza pia, cho u.

Mimi napenda kujumuika pamoja na familia yangu na kusherekea pamoja. Wakati huo, mimi hukaa na familia yangu kwa nyumba yangu na tunaandaa chakula kitamu ambacho kina tuleta pamoja kwani tunakiunda hicho chakula pamoja. Wakati huo tunajumuika tunapika chakula kitamu na pia tunapata vinywaji tunavyo vipenda na hapo pia tunapata kuzungumza na kujuliana hali kwani kila mtu hako na shugli zake za maisha. Wakati huo hukua furaha sana kwani wengine wetu hatuonani kila siku.

Mimi napendelea viatu vya chini napendelea viatu ambavyo muundo wake pia unahisi mguu hauchoki. Mimi sipendi viatu vya juu kwa sababu mimi inanichokesha sana. Viatu vya chini ni mzuri kwa sababu unaezavalia kwa hali yote. Unaeza valia ofisini kwa sherehe yaani unaeza valia kila mahali.

Chakula ambacho mimi nakipenda zaidi, chakula cha samaki na ugali. Chakula hiki huandaliwa hivi, samaki. Samaki huandaliwa kwa kumuosha vizuri, kutoa chafu yote na damu yote na kisha kumchoma kwenye mafuta. Weka huo samaki kando na tayarisha viungo vyako kama vile kitunguu na nyanya. Kwenye sufuria yako, tia kitunguu na mafuta kiasi upendacho, wacha kitunguu yako iive na kisha tia nyanya zako. Wakati huu, funika kwa dakika mbili hivi na unaporudi nyanya zako zitakuwa zimebondeka na zimetengeneza rojo mzuri sana. Wakati huu unaongeza chumvi kwa jinsi upendavyo na unaongeza supu kidogo. Mwisho, tia hiyo samaki yako kwenye hiyo rojo na koroga na hakikisha kwamba, samaki wako amepakwa mzuri na hiyo rojo. Mwishowe, mimina dania zako na ondoa samaki wako jikoni. Pili, pika ugali wako. Pima maji ya ugali kwenye sufuria na wacha maji yako yatokote kabisa. Yakisha tokota, weka unga wako na ukoroge ili ushikane na ukue unga ama ukue kitu ambacho unaeza finya finya. Wakati ugali wako utaiva, pakua kwenye sahani pamoja na ile samaki. Sasa kula samaki yako na uta enjoy sana.

Mimi huweka malengo kazini ya kila mwezi hivi. Nahakikisha kwamba lengo ambalo naweka, ni lengo ambalo zinaeza timika kwa huo mwezi. Pili, nafanya bidii sana ili nifikishe hilo lengo. Wakati unapofanya bidii, inakusaidia kufikia malengo uliofanya na jithadi yako inaonekana. Tatu, kuwa mtu mwenye heshima. Heshima itafanya na pia walio karibu nawe wakusaidie kufaulu ili kufikia hilo lengo lako. Mwisho, nahakikisha kwamba baada ya mwezi kama nimeyatimiza lengo na kama sijatimiza hilo lengo nasoma kutokana na makosa yangu, narekebisha mwezi ujao.

Toto yangu maishani, ilikuwa ya kua, askari wa kisayansi, anaechunguza mauwaji, pia, mambo nyingine. Yaani kwa Kimombo, askari wa forensic. Askari hao ni wazuri sana na wanatia bidii kwa kutatua, mambo ambayo yamefanyika kwa siri. Askari hao wanaujasiri mwingi na mimi na heshimu hiyo kazi yao.

Mimi spendi chakula ambacho kina mafuta mengi. Kwani chakula kinacho mafuta mengi, kina madhara mengi kwenye mwili. Chakula chenye mafuta mengi, kinaeza adhiri figo yako, kinaeza adhiri roho yako, na pia kinaeza kufanya pia kataa kufa.

Mimi napendelea chakula chenye sukari. Sipendi chakula ambacho kina uchachu. Hivo mimi upendelea chakula ambacho kina sukari. Kama vile maandazi na vinginevyo. Chakula hicho mimi sikili sana. Kwani sukari hiyo ni mbaya kwa mwili. Hivo mimi nakula chakula hicho siku chache sana kwa mwezi na nichakula tu cha kupa mwili pole kwa jitihadi ambayo mwili umepitia wiki mzima au mwezi mzima.

La kwanza mimi huhakikisha kwamba nimeitikia hilo kosa na nimegundua kosa lili tokea wapi. La pili mimi huomba usaidizi kutoka kwa wafanyikazi wenzangu ili nisaidiwe kurekibisha hilo kosa. Tatu hilo kosa ambalo nimelifanya linanisaidia kuwa funzo na kuhakikisha kwamba kosa hilo halita tokea. Mwisho kosa hilo na miaka ijayo kosa hilo nahakikisha kwamba halita tokea na pia nasaidia wafanyikazi wenzangu kwa kuhakikisha miaka inayo kuja au miezi inayo kuja hawata lifanya hilo kosa na hakikisha pia mambo ambayo yaliongezeka kwa kufanya hilo kosa kutokea nayasimamisha au kuyaondoa.

Sifa muhimu sana kwa kiongozi ni sifa ya kiongozi ambaye ako na heshima. Kiongozi ambaye anaheshimu waajiri wake ni kiongozi wa manufaa sana kwenye kampuni. Kwani kiongozi huyu, kwa kufanya heshima, yeye hupata pia heshima. Kiongozi pia anayekuwa na huruma. Kiongozi ambaye anaona shida za wafanyikazi wake na kujieka kwa viatu vya hawa wafanyikazi wake. Huyo ni kiongozi mzuri na ni kiongozi ambaye hako nahisia mzuri kwa wafanyikazi wake. La mwisho. Kiongozi ambaye anapenda kufanya kazi kama timu. Kiongozi huyu anasaidia watu kushikamana pamoja. Kiongozi pia anayejitokeza na kuongoza. Vizuri wakati mtu ako kiongozi, awe kiongozi na angoze kwa roho juu. Na jitihadi zake na bidii yake itaonekana kwa matokeo ya wafanyikazi wake.

Ndiyo, mimi napenda kupiga chombo cha mziki sana. Chombo ambacho mimi hupenda kupiga ni chombo gitaa. Gitaa ni chombo cha sanaa ambacho ni rahisi sana kupiga. Mimi napenda kupiga gita kwa sababu gita unaweza kuipiga wakati ambapo unaendelea kuimba. Kwa hivyo unaeza kuwa kontrol ya wimbo wako utakavyo tokea kwani unaimba na pia unaendelea kupiga gita. Gita ni chombo cha mziki muhimu sana kwa waimbaji wote.

Ndiyo, mimi napenda kutumia GPS sana. GPS ni nzuri kwa sababu unapo safiri ukitumia hautapoteza muda wako. GPS inakueleza mahali majumba yako na inakuchukua kwa hatua uliopanga kwenda mara moja. GPS pia inakuonyesha mahali barabarani ambapo kuna msongamano wa magari. Na hivyo inakusaidia kutoenda kwenye msongamano. Pia inakuonyesha majumba mapya ambayo wewe kama binadamu huyajui. Na hivyo huwezi kupotea. GPS ni muhimu sana duniani. Imerahisisha mambo na imesaidia kupunguza kupotea na pia gharama ya mafuta kwenye gari lako.

Ndiyo, mimi napenda upepo wa AC. Kwani upepo wa AC unaezaeka kwenye chumba ambacho ni ndani. Na upepo huo wa AC ni mzuri kwa sababu unaeza weka kiasi ambacho utakayo. Upepo wa AC ni mzuri kwani unakuwezesha kukaa kwa hiyo chumba bila wasiwasi au bila kusumbuka na joto au baridi. Upepo wa AC pia ni muhimu sana kwenye gari lako. Upepo huo hukusaidia uweze kukaa kwenye gari lako bila kusumbuka na joto au baridi ambayo ineza kutoa uonaji wako wa gari mbele na unaeza fanya ajali. Kwa hivyo, upepo huo wa AC kwenye gari ni muhimu sana kwanza kwa dereva na abiria walio ndani ya gari ili watulie safari yao iwe yenye usalamu.

Ndio, mimi napenda kuendesha baiskeli. Baisikeli ni kama pia kufanya zoezi. Na baisikeli inaweza kusaidia kupunguza kilo za mwili za tumbo na huku kwenye miguu. Baiskeli pia ni kama ni chombo cha usafiri. Na chombo hicho kinaeza kuchukua kutoka point fulani mpaka nyingine. Kwa hivyo baisikeli ni mzuri kwa sababu inaweza rahisisha safari na pia uchovu wa safari. Baiskeli ni mzuri pia kwa watoto wachanga ambao wanahitaji mazoezi hiyo sana.

Mimi huamka saa kumi na moja asubui. Kitu cha kwanza ambacho mimi hufanya ninapo amka, mimi huenda bafuni na kuosha uso yangu na kuhakikisha nimefanya mkato au mapambo ya uso yangu yote. Kisha mimi huoga mwili na kujitayarisha kwa siku. La tatu, mimi huenda kwangu chini huko sebuleni kuangalia matokeo ya asubui. Kisha mimi hutayarisha chakula changu cha asubui au breakfast. Ambacho kina chai, mandazi au chapati au viazi tamu. Baada ya hapo mimi huhakikisha nimeondoa chafu yote ya vyombo naosha pia na hakikisha nyumba iko safi. Hakisha mimi hutoka inapo fika saa moja kuelekea kazini. Mimi ninapo amka asubuhi ninajihisi freshi sana kwa sababu ninapata usingizi wa masaa mingi ninapoenda kulala jioni.

Ningepea ushauri wa kwamba akuwe mtu ambaye ako na malengo na uandike malengo yako chini na uhakikishe unatimiza haya malengo. Pia ngependa kumeleza awe mtu mvumilivu kwani kazi ikona mpando na mteremko. Napia ngependa kumshauri awe mtu wakujaribu vitu vingi. Asikae kwa eneo moja, awe mtu wakubuni mbinu zingine za kuuza ama mbinu zingine za kupata wateja wengine bila kukaa mahali pamoja. Pia la mwisho ningependa kumshauri awe mtu ambaye ni mchapa kazi na apende hiyo kazi yake. Ukifanya hivyo, juhudi zako na jitihada zako, zitajipa na utaona malipo na matokeo baadae.

Wakati naitaji msaada kazini, mimi huomba msaada kwa wafanyikazi wenzangu. Ninaweza kuomba msaada kutoka kwa wafanyikazi wenzangu kwa sababu mimi hushirikiana na wao. Na hivyo wanaposikia ninaitaji msaada na wao hujitolea kwa hali na mali kunisaidia ili nieze kutatua matatizo yaliyonikumba. Ni vizuri wakati uko kazini usinymaze na shida zako ilhali waulize wenzako msahada. Lakini pia hakikisha nawe wakati wao wako na msiba ama wako na msahada ambao wanaitaji kazi nawe kuwa mtu ambaye anajitolea hali kwa mali kusaidia wengine.

Inapofika wikendi, mimi hufurahia sana kwani ni siku zangu mbili za kupumzika. Na jumamosi na jumapili, mimi hufanya vitu zangu za binafsi. Wakati huo ni wakati wa kuburudika na marafiki zangu na familia yangu. Kwa hivo, siku ya jumamosi, mimi huenda na rafiki zangu hujumuika kwa hoteli, kwa kula chakula ambacho, tukipendacho na pia kwa kujuliana hali. Nayo siku ya jumapili, mimi na familia yangu huamka mapema na kujumuika na kuenda kanisani kwa masi yetu ya kiswahili. Siku hiyo hizo hazikui siku za kawaida. Siku hizo huwa siku za furaha kwani ni siku yangu ya kukaa na familia yangu. Wakati huo pia mimi hufurahia kwa sababu napata pia kupumzika na kufanya mambo yangu huku nyumbani na pia kupumzisha akili yangu.

Ndio, mimi natumia mitandao ya kijamii. Natumia mitandao ya kijamii sana sana kwa kuuza, bidhaa na pia kwa kufanya kazi. Mitandao ya kijamii ina manufaa nyingi sana kwani unaeza pokea wateja wengi, wa aina mingi na wateja pia wanaeza kuja kununua fitu ambavyo ni vyako na bei ya reja reja na unaeza peta faida mzuri. Mitandao ya kijamii pia inakufunza mambo mingi ambayo huwezi jivunza kwenye shule au chuo chochote.

Ndiyo mimi nanunua vitu kwa kutumia simu kwenye programu za mitandao. Napenda kununua vitu kwa simu yangu kwa sababu inanipunguzia gharama ya kusafiri na pia inanipunguzia gharama ya hicho kitu ambacho nanunua. Napenda kununua mwisho wa mwaka vitu wakati vilivyo vilipo katwa bei mashuhuri sana.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninaempenda na kumtambua sana ni mchezaji Rebron James. Mchezaji huyo Rebron James anacheza kwenye NBA anacheza ya timu ya Los Angeles Lakers. Mchezaji huyo nampenda kwa sababu ana bidii kwenye hiyo sana yake. Nampenda pia kwa sababu anapocheza anafanya ucheshi mwingi sana. Sina mchezo ambao naupenda kwa jumla lakini mimi napenda michezo yote anayocheza kwani yeye huiekea timu yake point nyingi sana. Na mchezaji huyu pia nampenda sana kwa sababu amevunja rekodi nyingi sana kwenye hizo mchezo za NBA. Wakati ninapomuona mchezaji huyu, nimi napata na mpando wa furaha kwa sababu ninapenda jinsi anavyoupenda mchezo huo na jinsi anavyoucheza. Lebron James ni mchezaji anayeangaliwa na watoto na wavulana wengi na hivyo tabia yake na pia mchezaji wake unaigwa na watoto wengi.

Mimi nashugurikia wateja kwa upole. La kwanza nahakikisha sauti yangu ni ya chini na kuwa mtu wa makini wa kusikiza chinsi mteja anaponieleza mashida yake. Hii inasaidia mteja kuniamini na kuniongelesha chochote anachotaka. La pili, nahakikisha nimeelewa ni nini mteja au ni tatizo lipi linasumbua mteja na kuhakikisha kwamba nimemuelekeza ama nimemsaidia kutatua hilo tatizo. La mwisho, mteja anapopata usaidizi ama anapopata jibu la kile ambacho kilimleta ama manufaa iliomleta anapoinunua. Mi nahakikisha kwamba mteja huo anatoka kwa dukani langu na furaha na kumhakikishia kwamba anaweza rudi tena na tena.

Wakati umeme umepotea nilipo nyumbani, mimi hufanya usafi wa nyumba yangu yote na pia nafagia na kuosha uko nje, yani compound. Na pia ni wakati nipo kazini na hakuna umeme, mimi hupanga ofisi yangu na kutoa chafu zote ambazo hazina maana ama natafuta mwenzangu na tunafanya kucheza michezo ya crossword.

Sherehe yangu ya kupendeza ni sherehe ambayo nilienda ya rafiki yangu mpendwa. Sherehe hiyo ilikuwa imeandaliwa kwa hoteli kubwa sana hapa mjini. Hoteli hiyo ilikuwa Sarova Stanleys. Na sherehe hiyo ilikuwa imiwekwa na hema kubwa sana. Hema hiyo ilikuwa hema ambayo ilikuwa ime pambwa kwa mapambo marembo sana. Sherehe hiyo ilikuwa ya rafiki yangu ambaye alikuwa anaolewa. Nilipendelea sana jinsi mpangilio wa viti ulikua umepangwa na pia nilipendelea vile vyakula vilikuwa vimepikwa. Kulikuwa pia na mwongezi ambaye alikuwa anachangamsha walio hudhuria hii harusi. Tulicheza na kudensi sana siku hiyo ya harusi na bii harusi na bwana harusi. Ilikuwa sherehe ya kufani.

Baada ya siku ndefu, mimi hupenda kutoka kazini na mara moja mimi huenda nyumbani. Nifikapo nyumbani mimi hupenda kuenda kuoga maji yangu ya shower. Nahakikisha kwamba nimeoga muda mrefu ili uchovu wangu utoke wote. Pili, mimi uhakikisha nimechukua kulala kidogo ambayo ni power napu. Naninapolala inanisaidia kupunguza uchovu.

Timu ya mpira wa rugby ya kimarekani ninayopenda ni Inter Miami Inter Miami ni timu ambayo ina wachezaji walio na bidii sana. Na timu hii wachezaji hawa hutia bidii na kupata pointi nyingi sana. Kumbu kumbu yao ambayo mimi nakumbuka ni wakati ya kwanza nilipo waona wakati walikuwa wakicheza kwenye olimpiki na nilipenda mchezo wao sana. Ningependa kuwaona siku moja ana kwa ana na mimi napenda sana kuwaona wakicheza huo mchezo.

Wakati timu yangu inafikisha malengo au mafanikio tulioweka, tunasherehekea kwa kununua keki ambayo tunakata hiyo siku na kusherehekea mafanikio hayo. Baada ya kazi, pia sisi huenda hotelini na kuburudika na kukula chakula chajio ambacho kinalipwa au kinagaramiwa na kampuni. Na kila mmoja hupata bahasha yake kulingana pia na bidii yake. Hii inasaidia kupea msukumo wafanyikazi na pia kutia bidii wakati kunatokea mbadiliko au wakati tunapangilia malengo yetu. Hii ni muhimu sana kwa timu yote kwa kuwaburudisha na kuwapea motisha.

Naboresha michakato yangu ya kazini kwa kuhakikisha kwamba nimeandika chini agenda au vitu ambavyo ninaenda kuweka kwa huo mchakato. Na hakikisha kwamba kila jambo ambalo linahitaji kupitiliwa linapitiwa kwa huo mchakato wangu na pia nahakikisha kwamba naeka picha au chati zinazovutia na kueleza jinsi vitu vilivyo uzo faida iliyopatikana na hii inasaidia ambao natolea huo mchakato kuelewa jinsi kampuni inavyo simama saizi. Michakato ni muhimu na inafaa kufanyika kwa kampuni mara kwa mara kwa sababu inasaidia watu kupata ufahamu wa picha ya jinsi kampuni inavyoendelea.

Ujuzi ambao na haitaji kuimarisha na ambao sina nataka usaidizi ni ujuzi wa kuekeza pesa au faida ninayopata. Nahitaji ujuzi huu ili niweze kupata faida ya pesa zangu badala ya kuzieka kwenye benki na kuketi tu. Ujuzi huu na huitaji pia ili nieze kuongeza au kuekeza kwenye biashara na ndio inipe manufaa badaye.

Ndiyo, mimi napenda kusoma maoni. Kwani maoni ni picha ya kampuni. Maoni ni muhimu sana na yana faida sana. Yawe maoni ambayo sio mazuri au maoni ambayo ni mazuri. Maoni mazuri ni mzuri kwa sababu inakupa moyo wa kuendelea na inakuonyesha kwamba kuna jambo ambalo nilifanya mzuri. Na maoni haya mazuri yana faida kwa sababu yanafanya mtu ambaye ako na hofu ya kununua kwako anapata uwezo wa kuweza kununua bila tatanishi lolote. Na maoni ambayo ni mabaya ni mzuri pia kwa sababu yanaonyesha upande ambao kumeanguka na upande ambao watu wamelegea na maoni hayo husaidia kurekebisha na ndio maana hayatarudiwa tena makosa hayo. Maoni hayo yote ni mzuri sana na yana faida kwa kazi yoyote au kampuni yoyote.

Mimi siendi maktaba kwa sababu sioni haja ya kuenda maktaba kwa sababu vitabu ambavyo ningetaka kusoma kutoka maktaba sasa hivi unaeza ya kupata mtandaoni. Kwa hivyo muda wa kuenda maktaba kutumia nauli na pia kulipa hiyo pesa ya kukopa hilo kitabu afadhali ninunue data na nieze kupata hicho kitabu kwenye simu yangu ya rununu.

Tunda ambalo mimi nalipenda ni tunda laembe. Tunda la embe liko na ladha tofauti sana na matunda mengine. Na tunda hilo linapatikana sana mahali ninakoishi kwa sababu limepandwa kwa wingi kwa sababu kuna kampuni nyingi ambazo hununua maembe kwa kutengeneza juisi nayo. Tunda hilo mimi napenda kununua kwa kutengeneza juisi, kwa kutengeneza keki na pia kutengeneza jokofu ambayo nawapa watoto wangu na kulamba wakati wa joto sana. Maembe ni mzuri sana kwa afya ya mtoto au watoto ya ngozi kwa hivyo mimi kwangu wakati ya maembe imemea na imekua na iko mingi sokoni mimi hununua kwa wingi kwa ajili ya kuwalisha watu wa jamii au familia yangu.

Kitu ambacho kinafanya mazingira ya kazi yawe mazuri ni mazingira ambayo hayabagui. Mazingira ambayo yanaweka kila mtu sawa na kuhakikisha kwamba awe mwanamke au mwanaume, awe wadini gani au wakabila gani anapewa umuhumu katika hiyo mazingira ya kazi. Pia kitu ambacho kinafanya mazingira ya kazi iwe mazuri ni heshima. Wakati watu wanaheshimiana kutoka mkubwa na mdogo, kila mtu anahisi ako sawa na hakuna mbaye anakosewa. Mazingira haya hufanya watu wafanye kazi kwa bidii kwa sababu hakuna mbaye anahisi haheshimiwi. Pia mazingira ambayo yana zawadi wafanakazi kwa kazi waliofanya ni mazingira mzuri sana.

Mimi sioni vipindi vya televisheni ilhali mimi huona vipindi vya Netflix ambavyo unaona kwa muda utakao na unaona kipindi masaa utakayo. Kwa hivo mimi siangalii vipindi vya televisheni kwa sababu viko na munda uliowekwa na liko na masaa ambalo yamewekwa na au siku ambayo mimi hupata niko kazini ama niko na shughuli nyingine.

Mimi nafanya mazoezi ya mwili wangu ambayo ni mazoezi ya kutembea siku tatu kwa wiki. Mazoezi haya mimi huifanya hasubui na jioni. Mimi napenda mazoezi haya kwa sababu naeza kuchukua hatua elfu kumi kwa hiyo mazoezi moja. Na hii mazoezi nimeona manufaa yake kwa sababu inanisaidia kupunguza uzito wa mwili. Mazoezi haya mi huifanya juma tatu, alhamisi na juma pili. Hii inanisaidia sana kwa sababu ninaenda asubui na mapema kwa hivo ninaona ni rahisi sana na ninaenda safari kubwa lakini siisishi kuchoka kwa sababu asubui hakuna joto jingi.

Mimi napendelea kitanda kigumu. Kwa sababu, mimi napenda kitanda kigumu ni kwa sababu napenda uti wangu wa mgongo uwe umelala kwa njia ambayo ni straight kabisa. Uti wangu wa mgongo unahitaji uwe ivyo, ili niweze kupata usingizi mnono na pia nisiweze kuamka na maumivu ama uchovu tena. Kitanda kigumu ni kuzuri kwa manufa hayo. Lakini kitenda ambacho kinainama, unapata uti wako wa mgongo umejikunja na kesho yake unamka ukiumwa na mgongo, kichwa na pia unahisi hujetosheka na usingizi. Kitenda kigumu ni kizuri sana kwa uti wa mgongo wa binadamu.

Somo la sayansi ambalo ninalipenda ni biolojia. Biolojia ni somo muhimu sana kwa sababu linafunza kuhusu wanadamu. Na ni vizuri wakati unapo soma biolojia inakusaidia kuelewa kwa ndani mwili wa binadamu. Inakusaidia kutegua vitendawili vingi na pia inakusaidia kuepuka mambo mingi na pia magonjwa mingi. Kwa sababu unapojua mwili wa binadamu, unajua matatizo ya mwili wa binadamu, unajua jinsi ya kuondoa hayo matatizo. Masomo ya sayansi ni mzuri sana kwa kila mmoja.

Habari za hivi punde mimi huzisomea mtandaoni na nazisomea kwenye mtandao wa Twitter. Mtandao wa Twitter huleta maneno au habari za hivi punde haraka sana. Kwa sababu kila mwanainchi ako na simu na ako na vile anavyoeza kupata wifi au data. Kwa hivo kila mwanainchi anaeza kurekodi habari za hivi punde na kuzieka sekunde kabla wanahabari wasafiri na kuchukua hiyo habari. Kwa hivo mimi hutegemea Twitter sana kwa habari za mtandaoni ambazo ni za hivi punde na ambazo ni za kweli na za moja kwa moja.

Ndiyo, mimi napenda kucheza ngoma wakati ninapofanya kazi zangu au majukumu yangu ya nyumbani. Ngoma inanifanya nihisi mrahisi kwani nakatika na kucheza wakati ninaposikia ngoma na ninapofanya kazi ambazo hazihitaji kuangaliwa sana. Kama vile kuosha nyumba na pia kupanga nguo. Hivi napenda ngoma kwa sababu inakusaidia kugeuza mwili na kunengua kiuno na hivyo ni kama pia zoezi.

Wakati wakupumzika, mimi hupenda kuzizima simu zangu zote na kuenda kwenye nyumbani ili kupumzika au kwenye hoteli. Pia napenda kufanya mazoezi kama vile yoga. Mazowezi haya hunisaidia kupunguza mawazo, pia hunisaidia kupunguza uzito wa kazi nimekua nikifanya kwa huo mwaka au mwezi. Wakati niliposongwa na mawazo, nilitafuta mahali kwa kuenda kufanya yoga hapa karibu ninapo ishi na nilihisi baada ya wiki moja, nimepata upungufu wa mafikira kwa haraka sana. Wakati ninapoenda mazoezi hayo au pumzika huko kwa yoga, ninaenda siku moja kwa wiki. Na napoenda, kuna nauli unayolipa ambayo si kubwa lakini, manufaa ya yoga ni manufaa kubwa sana. Wakati ninafanya haya yoga, nahisi uchovu wote nilionao umetoka, nahisi kwamba sasa naeza pumzika.

Mimi napendelea kusoma habari mtandaoni. Sababu kubwa inafanya nipendelee kusoma habari mtandaoni ni kwa sababu habari za mtandaoni ni bure kabisa. Na habari hizi kwa sababu zinachukuliwa na watu binafsi walio kwenye tukio zinakuwa habari za hapo hapo. Na habari hizi hazina kipendeleo ambacho kinakuwa na wanahabari na habari hii inaonyesha jinsi mambo yalivyo. Habari hizo za mtandaoni pia unaezazitegemea kwa sababu zinakuja kwa haraka sana na huhitaji kuungoja ukiwa na subira au kuwa umetatizika kwanini habari hazifiki kwenye magazeti. Habari hizo za mtandaoni ni muhimu sana kwa sahi duniani.

Mimi hutoka kazini saa kumi na moja. Saa kumi na moja huakikisha nimemaliza na nimepeana reporti zangu za siku. Halafu ninapomaliza hivo, mimi huelekea nyumbani ambapo mimi hufika saa kumi na mbili. Nifikapo sipumziki kwanza ila naenda kuoga na kutoa vumbi na uchovu yote ya kazini. Naandaa chakula changu cha jioni na kila na kufanya usafi. Kisha nachukua mafuta yangu ambayo ni ya usiku na kupaka uso alafu naenda kitandani changu nasoma kitabu changu kurasa kidogo na kisha naenda kupumzika. Baada ya siku, mimi huomba na kuingia kitandani na kulala. Na hii inanifanya niwe na furaha kwa sababu hiyo siku nilikua mfanyikazi, mtenda kazi vizuri na nimeongeza bidii na kuongeza kitu duniani.

La, mimi siishi mahali nilipo zaliwa, ilhali mahali nilipo zaliwa ni mahali pazuri sana. Pahali hapo kuna watu wengi wangetaka kwenda ama wangetamani kwenda lakini hawana uwezo wakwenda mahali hapo. Mahali nilizaliwa kuna watu wenye bidii sana na watu ambao niwachapa kazi. Mahali nilizaliwa unaweza ukatokea kuwa milionea pia unawezatokea kuwa masikini chakari. Kile ambacho kinategemea ni bidii yako na kujituma kwako. Mahali hapo ni pazuri na kuna maisha mazuri yanayo onyeshwa na walio fanikiwa na hii inakua funzo pia wanao kuja kwa jijihilo.

Siku kuu inapofika, sisi husherehekea kulingaa na hiyo siku kuu ni ipi. Kama ni siku kuu ya kikristu, ama ni siku kuu ya kitaifa, sisi husherehekea kulingana na hiyo siku kuu. Hasa, kwa mfano, siku kuu ya krismasi, sisi husherehekea kwanza hiyo siku kwa kuenda kanisani na kushukuru kwa kuzaliwa kwa yesu. Kisha sisi hurudi nyumbani na kujumuika na jamaa na marafiki zetu na kuandaa chakula kitamu. Lakini iendapo ni siku kuu ambayo ni ya kimataifa. Sisi, huangalia jinsi, taifa hiyo yetu linavyo, sherehekea hiyo siku. Na siku hiyo huisha bila sisi watu binafsi kusherehrkea na jamii na familia zetu.

Mimi napendelea sana kuandika kwa mkono. Kuandika kwa mkono ni kuzuri kwa sababu kuna kuzuia msongamano wa akili kwa sababu lazima utilie maanani ambacho unacho kiandika na kitokee vizuri na iwe ya kueleweka. Kuandika kwa mkono pia ni kuzuri kwa sababu kuna kusaidia kujua matamshi ya majina kwani unaporudia kuyaandika inakusaidia pia kuyatamka vizuri na kuandika vizuri kwa wakati huo mwingine. Njia ya kuandika pia ni nzuri kwa sababu unaweza rekebisha haraka bila tatizo. Pia njia ya kuandika kwa mkono ni nzuri kwa sababu unaeza andika kwa hati yako ambayo haifanani na ya mtu mwingine na hivyo kartasi yako inakaa ni yako wewe pekee yako.

Na sherekea mwaka mpya na rafiki na jamaa zangu. Sisi husherekea hivi. Sisi huenda kwa nyumba moja ya jamaa yetu. Na sisi huleta chakula ambacho tumeandaa kila mmoja na kwa kupangiliwa. Chakula hicho hukua kingi kwani jamii yetu ni kubwa sana. Chakula hicho sisi hukila wakati huo wa mwaka mpya. Wakati wa kurukisha mwaka mpya ni wakati mzuri kwa sababu naacha mazee tunarejelea mapya.

Nafua nguo mara mbili kwa wiki. Mara ya kwanza ambayo mimi hufua nguo ni jumatatu. Jumatatu nafua nguo ambazo zimetumika kwa wikendi. Nguo hizo ni kama vile nguo za kuenda kanisani na pia nguo ambazo za kuenda kuburudika na wenzangu. Siku ingine ambayo mimi hufua nguo ni siku ya Alhamisi. Siku hiyo inaashiria mwisho wa wiki na hivyo mimi hufua nguo nyingi ambazo zimetumika katikati mwa wiki. Wakati huo mimi hufua nguo inanisaidia kupunguza harufu nyumbani na inanisaidia kuwa na mpangilio mzuri kwenye nyumba.

Kumbu kumbu ambayo ni ya ututoni ni wakati siku moja mama yangu mzazi alitukuua katnye muzia ya narobi. Kumbu kumbu hiyo ya ututoni ni muhimu kwangu kwa sababu tulikuwa na ndugu yangu. Ndugu yangu alikuwa ndugu anayependa kuchunguza sana. Ndugu yangu alikwenda ambapo kulikuwa na mnyama alikuwa mfupa au skeletoni na akatoa mfupa mmoja. Wakati alitoa mfupa moja, hiyo mifupa nyingine ilisambaratika na kisha walindalango waliitwa na kukelelesha mama yangu kwa sababu ya hilo kosa. Hiyo siku mamangu alikasirika sana na akasema hatawai tuchukua mahali kwa sababu ndugu yangu aliguza vitu ambavyo aliambiwa asiguze. Kumbu kumbu hiyo inakaa kwa akili yangu kwa ni tulikuwa na ndugu yangu na ndugu yangu alikuwa ndugu mzuri sana.

Ndiyo, ninawafahamu majirani zangu sana. Majirani zangu ni watu wapole na majirani zangu ni watu ambao wanapenda kushirikiana. Majirani zangu hushirikiana wakati wa kilio na wakati wa msiba na pia wakati wa furaha na kucheka. Majirani zangu pia hupenda kugawana ambacho wako nacho na wakati moja unapovuna chakula kingi. Majirani wangu hupea majirani wenzao. Kwa sababu wakati mwingine na wao watakuwa na mazao mingi na watawapa. Napenda majirani zangu sana.

Likizo yangu ya ndoto au mahali ambapo ningependa kuenda ni mahali panaitwa Maldives. Maldives ni mahali ambapo kuna pwani nzuri sana ambayo imejengwa majumba juu yake. Maji yake ni nyeupe sana na safi sana ambayo hayana uchafu. Ningependa kuenda huko kuogelea na wanyama kama vile Dolphins. Ningependa kusafiri na mpenzi wangu ili niende nikashereheke na yeye. Wakati nitakapoenda huko, nitakuwa nimechukua livu huko kazini. Na hivo, nitatumia muda wangu vizuri kwa ustaarabu huko Maldives.

Mara mingi, mimi hucheza na kijana yangu mdogo ambaye anapenda ucheshi sana. Toto wangu huyo anapenda kucheza na mpira ule ambao ni wakugongeana. Hivo mimi hucheza nayeye na kumweleza kwamba akishika mpira na isiingie kwenye gori, ntampa, zawadi. Kwa hivo sisi hucheza wakati wa ziara ama wakati alipo toka shureni.

Siku yangu ya kuzaliwa ni siku ya mwezi wa nne. Siku hiyo mimi husherehekea na jamaa na marafiki zangu. Siku hiyo sio muhimu sana kwa sababu miaka yangu imeenda na hivyo sina maana ya kusherehekea kila wakati. Siku hiyo naipenda kwa sababu wakati mwingine mimi hupokea zawadi kutoka kwa wafanyikazi wenzangu na pia kwa jamii na marafiki zangu. Siku hiyo, jamii na marafiki zangu hununua keki, ambayo inaandikwa ucheshi ambao wanao hisi kuandika. Ningependa siku yangu ya kuzaliwa nizawadiwe gari, lakini mngu anajua siku hiyo.

Ndiyo, mimi napenda kujifunza historia sana. Historia ni muhimu sana kwa maisha yetu. Kwani historia hutufunza mambo yaliyotendeka inatusaidia kujua jinsi ya kujua upande gani unafaa kusimama. Historia inaendelea kuandikwa leo kwa hivyo pia historia ni kila kitu ambacho unachofanya leo ni kesho kwa mtu mwingine. Mimi napenda kusoma pia vitabu vya historia kwa sababu huniletea ufunuo wa jinsi watu walivyo badilisha historia nchini kwa uvumilivu na bidii yao.

Kazi zangu mimi huzipanga hivi. Kazi zangu mimi huzipanga kwa kazi ambayo ni ngumu zaidi na mwishowe ile ambayo si ngumu zaidi. Kwa kufanya hivi, mimi huakikisha kwamba kazi ngumu zaidi zote zimeisha, kazi ile ndogo zimebaki. Pili, mimi hupanga kazi kwa umuhimu. Kazi ambayo iko muhimu sana ndiyo naanzia nayo na kisha kumalizia na kazi ambayo haina umuhimu wa kutumiwa sasa hivyo.

Wakati wa baridi, mimi napenda wakati huo kwa sababu hakuna vumbi na hakuna joto jingi. Wakati wa baridi, mimi hupenda kuwasha jiko langu na kupika chai. Chai ni mzuri sana kwa sababu unapokunywa chai inarudisha joto mwilini. Kwa hivo, wakati wa baridi, mimi naupenda kwa sababu naweza kujikinga hiyo baridi ya pia kujivinjari kwa kukunywa chai moto.

Ambacho ninapenda kwa shirika langu ni kwamba shirika langu inaheshimu wafanyi kazi wote. Cha pili, shirika langu huwazawadi wafanyikazi kila mwezi kwa aliye tia bidii. Hii inawapa motisha wafanyikazi wote kutia bidii ili wazawadiwe. Hii ni mzuri na nifaida sana kwa kampuni kwani huhitaji kuambia watu wafanye bidii ilhali watafanya tu bidii kwa sababu ya ilo zawadi ambalo unawapa kila mwezi.

Chumba changu chakulala ni chumba kikubwa sana. Chumba changu cha kulala kimepakwa rangi ambayo ni nyeupe na napenda chumba changu cha kulala kwani chumba changu kina nafasi kubwa sana ambayo ninaweza kutembea na kufanya vitu mingi ambayo ningependa kuongezea. Kitanda changu ni cha mbao na kitanda changu ni kikubwa ambacho nimekieka katikati wa chumba changu cha kulala. Wakati ninapoangalia dirishani, ninaona nyasi mzuri ambayo ilipandwa huku kwa estate yetu. Nyasi hii inachezangwa na wachezaji wa golfu na hapo nje unaeza hudhuria uone wachezaji wakicheza. Pia hapo inje kuna nyumba za watu za kibinafsi ambazo ni za kurembesha sana na zinaridhisha wakati unapoangalia. Chumba changu nakipenda kwa sababu kimejikinga na kimekaa kwenye kona na hakina kelele hata kidogo.

Nchi ambayo ningependa kutembelea ni nchi ya Ujerumani. Sana sana mji wa huko Ujerumani wa Berlin. Mji huu ningependa kuutembelea kwa sababu ya uzito wa historia unaobeba ambayo ni historia ya Hitler. Ningependa kusoma kuhusu mwananchi huyu au kiongozi huyu aliyekuwa na roho ya chuma. Ningependa kujua huyo Hitler zaidi na pia ningependa kujua jinsi alivyokufa ambayo hadi wa leo haijulikani jinsi alivyokufa na wapi alipozikwa.

Mradi mpya wa kazi, mimi huanza kwa kujitayarisha na kuandika maudhui ambayo nahitaji kwa hiyo muradi. Mradi pia wa kazi mimi, unapokuja mimi hupokelea kwa mkono mkunjufu. Naezaanza mradi uko kazini kwa kuongea na aliye juu yangu na kumueleza. Na kisha polepole mimi huenda kwa wadogo wangu na kuwaeleza pia.

Hili swali sijalielewa kwa sababu mfereji ni mahali ambapo watu huchota maji. Na mfereji wa TV silelewi ni nini hiyo. Kwa hivo hili swali ningependa liangaliwe na liulizwe tena ili niweze kulielewa.

Mimi napenda kutazama mchezo. Kwa sababu mchezo ukikaa na kutazama hakuna uchovu mwingi ila unakuja ukiwa na nguvu ya kusherekea wachezaji ili wapate motisha kucheza. Mimi napenda kutazama kwa sababu kutazama kutoka juu unaweza kuona jinsi wachezaji wanavyofanya makosa.

Wakati wa msongo wa mawazo, mimi huhakikisha kwamba nimesomesha kazi zangu zote nahakikisha mimi huchukua safari ya kuenda mazoezi ya miguu. Mimi hupenda kutembea mahali ambapo kuna miti mingi na kuna nyasi mingi na wakati ninaenda hapo na kupata mtu ambaye naweza kuongea naae, msongo wa mawazo unafungua.

Mahali ambapo nimewai kusafiri ni kwa ziwa Victoria. Ziwa la Victoria liko katikati mwa nchi ambazo imepakana nazo kama vile Kenya, Tanzania, Uganda. Ambazo zanapigania ziwa hilo. Ziwa hilo ni ziwa safi sana. Ziwa hilo lina maji ambayo ni masafi na hayana chumvi. Kwa hivyo ziwa hilo hutumika na wavuvi na pia wakaaji kwa kuosha na pia kwa kufanya shughuli zao za kila siku. Ziwa hilo pia linawapa kazi nyingi wakaaji hapo kwa sababi lina samaki nyingi sana. Na pia watalii hupenda kuenda kuona ziwa hilo ili kubebwa kwa boti. Mahali hapo, ni pazuri sana na ningependa kurudi huko tena.

Jambo ambalo ni lad ini ambalo ni muhimu kwangu ni kusoma Biblia na kujitafsiria wewe peke yako. Biblia huitaji kusoma na mtu yoyote kwa sababu Biblia iko mwonekano tofauti sana. Kwa hivo, unafaa usome na ambalo unalolipitia litaelezekeka vizuri wakati unaposoma Biblia wewe mwenyewe. Umuhimu mwingine wa dini ni kumuomba Mungu bila kuchanganya Mungu na vitu vingine. Kwa hivo, iyo maudhui mbili nimetaja ndiyo muhimu sana kwa dini yangu.

Shughuli yangu ya kupendeza ni wakati ninapoenda madukani kununua vitu vyangu kama vile manukato na nguo. Shughuli hiyo hunipea motisha sana kwani napenda kujifurahisha na kwa kununua vitu na kujizawadi. Shughuli hiyo mimi huifanya mara moja kwa wiki. Siku hiyo hukua yangu ya kujibamba kutengeneza nywele makucha ambayo ni pedicure na manicure na pia kununua nguo ambayo ninapenda.

Ningependa kweli kurudi ujana. Ningerudi ujana wangu ningefanya vitu vingi tofauti sana na pia mahali nipo singekua labda hapa. Labda ningekua mahali mbali ama pia ningekua mahali chini. Ujana wangu ulikuwa ujana mzuri kwani nilijing'ang'ania na nikafanya bidii. Unapofanya bidii kwenye ujana wako ni muhimu sana kwani unapofika uzeeni unahitaji upumzike ama ufanye vitu vingine zaidi.

Msimu ya mwaka ambao napenda ni msimu wa masika. Msimu wa masika kuna mvua mingi na pia kuna hewa na hali mzuri ya mazingira. Sababu ya mvua hii inaleta mimea kumea na pia inawezesha miti kuwa yenye rangi mzuri sana. Msimu huu pia husaidia kwa kumeesha chakula ambacho kinaitajika sana na wanainchi. Msimu huu naupenda, sababu atakama ni wabaridi unanywa chai moto na joto jingi linarudi mwilini.

Ushirikiano kwenye timu, unatimika hivi. Wakati timu yote iko na lengo moja. Wakati kila moja, anajua lengo na anapambana kuhitimu hizo lengo. Timu inaeza kuendelea na kuenda mbali sana. Pia kiongozi wa timu anafaa kuwa mwenye heshima na mwenye kuheshimika na pia mwenye bidii. Timu, mtu anayeongoza timu, lazima akuwe na maudhui hayo ilihali asipokua na haya maudhui timu hiyo itasambaratika na kuanguka. Kwa hivyo lazima awe kio kwa wale wafanyikazi walio kwenye hiyo timu.

Wakati wa mapumziko yangu ya mchana, mimi husoma Biblia yangu na hivo pia nikikosa. Wakati wa kusoma Biblia, mimi hutafuta wakati na kuenda utilini kula chakula cha mchana na rafiki zangu na pia, tunapata kujuliana hali.

Shughuli zangu za mvua hukuwa shughuli nyingi. Mimi napenda mvua kwani ninaweza kutumia mabati yangu kuchotelea maji na maji haya yanaeza nisaidia kwa matumizi bila malipo hapo nyumbani. Mimi huhakikisha kwamba maji yote yametekwa na kuingia kwenye madramu kubwa ambayo nimenunua na kuweka nyumbani. Ninakumbu kumbu ya mvua ambayo niliwahi shuhudia inanyesha mingi nchini. Mvua hiyo ilikuwa inanyesha masaa kumi na mbili kwa siku. Na hivyo maji yalikuwa mengi sana na wakati mmoja yalikuwa yakiua watu na kuwabeba. Mvua hiyo ilikuwa ya kutisha. Wakati mvua inanyesha inabadilisha mpango wangu sana sana. Kama vile kama wakufua na pia mpango wangu wa kuenda mahali ambapo ni nje. Mimi nahisi vizuri sana wakati kunanyesha kwani nahisi mungu anaturudishia shukrani au maji ambayo tunahitaji sana kama binadamu.

Ndege wa kufunga nyumbani ambaye ninae ni kuku. Hapa nyumbani kwangu nina kuku watano. Kuku hao ni kuku wazuri kwa sababu hunipa mayai mbili kila siku. Ndege hawa hawanisumbui kwa sababu chakula ambacho wanala, chakula ambacho ni chetu ambacho tumepika na kubaki. Na pia mimi huwanunulia chakula cha dukani lakini wanakula polepole bila kupeleka mtu hasara. Ndege hao nawapenda kwa sababu wananipa mayari na pia wananipa nyama.

Ninapofurahi kuwa nyumbani, mimi hupenda kupikia watoto wangu chakula mbacho linawekwa jokofuni na kuwawe wanakula polepole. Watoto wangu nawapenda kuwapikia chakula ambacho wanachokipenda kwa wingi. Kisha mimi hukiweka na kuhifadhi kwa sababu ya siku ambayo siko na wanaeza kutuwa jokofuni na kueka joto na kukila.

Tabia ambayo naipenda kwa wengi, ni tabia ya watu ambao wanapenda kusema kweli. Tabia hii ya watu ni mzuri kwa sababu unaeza kuwamini kwa ambacho wanacho fanya. Tabia hii, pia, ni muhimu kwa sababu unaweza kuachia na jukumu kathaa kwa sababu uko na uaminifu. Tabia hii ni mzuri kwa biashara, kwani inaleta faida nyingi kazini.

Wakati wa ututoni wangu nilikuwa napenda sana kucheza na wenzangu. Wakati huo nilikuwa napenda kugundua michezo tofauti tofauti na nilikuwa nacheza na kuchafuka sana. Wakati wangu wa ututoni siwezi sahau kwani nilikuwa na marafiki chungu mzima.